Ninapata habari kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kama runinga, radio, na simu yangu kupitia mtandao. Pia husoma habari kwenye tofuti za kuaminika na mtandao ya kijamii, lakini huchagua taarifa, zilizothibitishwa ili kuepuka habari za uongo.

Wakati wa mgogoro na mtu, ujaribu kuwa mtulivu na kumsikiliza kwanza. Napenda kuelewa chanzo cha tatizo kabla ya kutoa maoni yangu. Kuongea kwa heshima kuepuka hasira na kutafuta suluhisho linalofaa sisi sote. Kwangu, mazungumzo na kuelewana ndio njia bora ya kumaliza mgogoro.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kuanzia kazi ngumu kwanza. Huweka kipao mbele kuepuka kuchelewa na kutumia muda vizuri. Pia hufanya ukaguzi wa mwisho ili kuhakikisha kila kitu kimekamirika kabla ya tarehe ya mwisho.

Mimi ningepeda kujifunza lugha mpya hasa ile inayoniwezesha kuwasiriana na watu kutoka tamaduni tofauti Pia napeda kujifunza ujuzi wa teknolojia na binu sa ubunifu kwani hunisaidia kukuza akili yangu na kupata fulsa mpya katika maisha na kazi.

Ndio, mimi napeda sana kuzoma gazeti, mara kwa mara. Uchagia kupata habari mpya za dani na za kimataifa, kuelewa mabo ya sasa na kunisaidia kufanya uamuzi bora katika maisha na kazi. Pia, uchagia kuogeza maalifa yangu kwa ujumla.

Kipengele cha wema nilichofanya ni kusaidia jirani yangu aliyekuwa katika shida. Nilimsaidia kununua chakula na kumsaidia kupanga nyumba yake. Hii ilinifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa kuwa nimeweza kusaidia mtu mwingine bila kutegemea malipo yoyote.

Mimi ningependa kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi wa miradi kazini. Hii itanisaidia kuboresha ufanisi wangu, kufanya uamuzi bora na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia ili niweze kutumia zana za kisasa kazini.

Ili kuweka afya yangu vizuri, napenda kula chakula chenye lishe bora, kufanya mazoezi mara kwa mara na kunywa maji ya kutosha. Pia hujalrbu kuepuka usingizi mdogo na msongo wa mawazo kwa kupumzika na kufanya shughuli za burudani. Hii inanisaidia kuwa na mwili na akili zenye nguvu.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti yangu kila mwezi na kuweka sehemu maalumu kwa akiba. Hujiepusha matumizi yasiyo ya lazima na kununua vitu tu. Ninavyohitaji. Pia, napenda kuweka pesa kwenye akaunti salama ili ziweze kununua na kunisaidia wakati wa dharura au mipango ya baadaye.

Njia, ninayoitumia kusaidiana ni kupanga muda wangu vizuri na kufanya mazoezi ya akili na mwili. Napenda kujifunza mambo mapya kila siku, kusoma vitabu na kushirikiana na wengine ili kuongeza ujuzi. Pia, ufanya kazi kwa nidhamu na bidii ilikupata matokeo bora.

Majira ninayopenda zaidi ni yale yenye hali ya hewa ya wastani, si ya joto kali wala baridi sana. Napenda majira ambayo kuna upepo mwanana na mazigira yanayokuwa na kijani Majira haya hunifanya nijisikie huru mwenye nguvu na kunipa nafasi ya kufurahia shughuli za nje na kupumzika.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakisaidia wengine na kuniletea mafanikio. Pia kuniwezesha kujifunza jambo jipya, kukua kitaaluma na kushirikiana na wenzangu. Siku nyingine, pongezi na kutabuliwa pia hunipa nguvu ya kufanya zaidi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiriano na kupata taarifa. Kupiga simu, kutuma ujube na kutumia mitadao ya kijami kuwasiriana na mafarafiki na famiria yangu. Pia, huitumia kusoma habali, kujifunza mambo mapya na kupaga shuguli zangu za kila siku.